Ndiyo mimi napiga kura kwa Napiganga kura kwa sababu ninaamini ni moja ya haki na wajibu muhimu wa raia katika jamii ya kidemokrasia. Kupiga kura kunanipa nafasi ya kushiriki pamoja katika maamuzi yanayoathiri maisha yangu na jamii kwa kujumla ni njia ya kutoa sauti yangu kwa amani na kwa utaratibu. Baada ya kulalamika bila bila kuchukua hatua sababu kubwa ya inafanya nipigia kura ni kwamba, kila kura ina maana Ingawa kura moja inaweza kuonekana ndogo Kwa pamoja kura za wananchi, ndizo huamua mwelekeo, na uongozi na sera za inchi kupigia kura kunanifanya nijisikia kuwa sehemu ya mabadiliko na kunipa hisia ya uwajibikaji kwa mstakabali wa taifa Kabla ya kupigia kura, mi hujitahidi kujielimisha kwanza Mi hufuatilia sera ahadi na mienendo ya wagombea au vyama ili kufanya uamuzi ulio na msingi. Sioni kupiga kura kama jambo la kubahatisha au kufuata hisia pekee Bali kama uamuzi unaopaswa kufanywaa kwa busara na taarifa sahihi, Hii hunisaidia kupiga kura kwa dhamira njema Nikijua nimefanya nilichoweza kama raia Pia kupiga kura ni njia ya kuheshimu demokrasia na waliopigania haki hiyo wapo watu walioteseka na hata kupoteza maisha yao ili jamii ipate huru wa kuchagua viongozi wake Kwa hiyo kutoitumia haki hiyo kungekua kama kupuuza juhudi zao. Kupiga kura ni ishara ya kuthamini historia na kujali mastakabali. Kwa jumla napiga kura kwa hiari na kwa uajibikaji Naamini ni njia ya amani ya kuleta badiliko kuonyesha msimamo wangu na kuchangia kujenga jamii bora Hataka kama badiliko hayaji maramoja kushiriki katika uchaguzi hunipa matumaini na imani kwamba sauti ya raia bado ina nguvu.

Ndiyo minapenda mvua hasa kwa sababu inanipa isia ya tulivu na upya Mvua inaponyesha mazingira ubadirika gafra hewa huwasafi, vumbi upungua na dunia uonekana kwa Kua tulivu zaidi, sauti ya matone ya mvua ikigonga ardhi au paa unipa amani ya akili na kunifanya njisikie nimepumzika Kwanza napenda mvua kwa sababu inamchango mkubwa kwa mazingira na maisha ya ujumla Inasaidia mimea kukua hujaza mito na mabawa na ni mawa na ni muhimu sana kwa kilimo bila mvua maisha yangekua magumu sana Hasa kwa jamiizi na zotegemea kilimo hivyo Kila mvua nayona kama baraka sikero Pili mvua unipaisia ya kutafakari na kupunguza kasi ya maisha Wakati mvua inanyesha maranyingi napenda kukandaani kusoma kitabu kusikiriza mziki au kunywa kinywa jicha moto ni wakati mzuri wakujitenga kidogo na pilka pilka za kila siku na kujipa muda wakufikiria kwa utulivu Hacha hivyo, napenda mvua kwa kiasi, mvua ikizidi sana au ikisababisha mafuriko na waribifu, basi nakuwa changamoto Pia kusafiri wakati wa mvua kubwa kunaweza kuwa kugumu na hatari Lakini mvua ya westani hasa ile ya jioni au usiku huwa mvuto na kipeke kwangu Kuna pia upande wa hisia, mvua hunikumbusha nyakati fulani nzuri kama utoto kucheza au kukimbia mvuwa kidogo au kukana familia tukisikiliza mvuwa ikinyesha Kumbu kumbu hizi unifanya nione mvuwa kama semu ya maisha yenye hisia na maana.

Mimi kuangu naweza sema napenda t-shirt inga wapya inapenda kuvaa shirt kulinga na mazingila T-shirt univutia zaidi kwa sababu ni rahisi. Huru na ya kustarehesha Hasaka atika maisha ya kila siku. Unapovaa t-shirt unajisikia huru kusogea. Kufanya shugli mbali mbali na haujisikia kubano au kuwa rasmi kupita kiasi. Napenda t-shirt kwa sababu inenda na shugli nyingi tafauti. Naweza kuivuwa nikiwa nyumbani, nikitoka na marafiki, nikifanya matembezi, hata nikienda kufanya shugulizi sizo rasmi. Pia tishati zinakuja katika mitindo na rangi mbali mbali. Hivyo ni raisi kuonyesha mtindo binafsi na hali ya mtu kwa siku hiyo. Hata hivyo shati peli na nafsi yake muhimu. Ninapuitaji kuonekana nikiwa na nadhifu zaidi au rasmi kwa mfano kazini kwenye mkutano au hafra maalumu, shati huwa chaguwa bora. Shati hu nipa muonekano wa kita alamu na kunifanya njisikia nimepangika zaidi. Pia linaonyesha umakini na shima kwa mazingira au tukio husika. Kwa upande wa hali ya hewa tishati huwa bora zaidi wakati wa joto kwa sababu ni nyepesi na uruhusu hewa kupita kiraisi shati hasa ya lea mikonomirefu ufa zaidi wakati wa baridi ya upaleni na poetaji kujikinga kidogo na mazingira. Kwa ujumla na pendelea tishati kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ni istarehe na uraisi wake lakini sipuuzilii shati kwa sababu ni muhimu katika mazingina rasmi na ya kita alamu. Wangu chaguzi kati ya shati na tishati utegemea mahali ni lipo, inachofanya na muonekano ninaotaka kuonyesha kwa wakati huo.

Ndio mimi hupenda kutembea msituni kwa sababu ni moja wapo ya njia ni nazopata utulivu wa akili na kuungana mazingira ya asili kutembea msituni hunipa nafasi ya kujiondoa kwenye kelele na pilka pilka za maisha ya kila siku na kunisadia kupumzika ki akili na kimwili hewa safi miti mirefu na sauti za asili kama ndege na upepo hufanya mazingila ya msitu yawe ya kutuliza sana. Kwanza, napenda kutembea msituni kwa sababu kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo. Unapokuwa katikati ya mazingila ya asili, akili upumzika na kuhurahisi zaidi. Napenda kutembea taratibu, nikitazama mandhari, na wakati mwingine kusimama tu, kusikiliza sauti za mazingira Hi hunisaidia kufikiri kwa uwazi na kurejesha nguvu ya dhani nguvu ya ndani Pili, kutembea msituni ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kuhisi kama unalazimika kufanya mazoezi magumu kutembea kunasaidia afya ya mwili, kuimarisha, na kuboresha mzunguko wa damu Zaidi ya hapo kufanya mazoezi ukiwa kwenye mazingira ni ya asiri hunipa motisha zaidi kuliko kufanya hivyo ndani ya jengo au gym Pia msitu hunipa fursa ya kujifunza na kuthamini mazingira. Kuona aina tofauti za miti mimea na wanyama hunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira na kuheshimu maumbile. Ni wakati mzuri wa kujifunza kwa vitendo na kukuza uelewa kuhusu dunia inayotuzunguka Hata hivyo, napenda kutembea msituni kwa tahadhari ni muhimu kuwa salama kuvaa mavazi sahihi na kuwa makini na mazingira yanayozunguka Lakini kwa ujumla, uzoefu wa kutembea msituni ni wa kufurahisha na wenye faida nyingi.

Mimi pangu kwa kwa kawaida hufanya mazoezi wa mwili mara tatu hadi nne kwa wiki ingawa idadi hiyo inaweza kubadilika kulingana na ratiba na majukumu niliyo nayo Ninaamini kufanya mazoezi si lazima yawe ya kila siku ili yawe ya maana kilicho muhimu ni kuwa na mfuatano na ni tamu hata mazoezi mafupi yakifanywa mara kwa mara yana mchango mkubwa kwa afya ya mwili na akili aina ya mazoezi ninayofanya mara nyingi ni kutembea kwa haraka kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili Wakati mwingine nafanya mazoezi ya nguvu kama push-ups au sit-ups, kulingaa na muda na nguvu nilionayo siku hiyo. Napendelea mazoezi ambayo si magumu sana, lakini yanaweza kufanywa kwa urahisi bila vifaa vingi. Sababu kubwa inayofanya nifanye mazoezi mara kwa mara ni kwa sababu hunisaidia kujiskia vizuri kimwili na kiakili. Baada ya kufanya mazoezi mimi huhisi mwili wangu ukiwa mwepesi akili ikiwa tulivu na msongo wa mawazo ukiwa umepungua pia mazoezi hunisaidia kuwa na usingizi mzuri na kuongeza nguvu za kufanya kazi za kila siku Hata hivyo kuna nyakati ambazo hushindwa kufanya mazoezi mara kwa mara hasa ninapokua na ratiba yenye shughuli nyingi.Katika hali kama hizo mi hujitahidi angalau kufanya mazoezi madogo kama kutembea kwa dakika chache au kunyoosha mwili Naamini ni bora kufanya kidogo kuliko kutofanya kabisa kufanya mazoezi ya mwili kwa mpangilio na kwa kiasi ndiyo naeza sema ndiyo imuhimu Pia kuenda pale hivi kwenye jimu inasaidia pia kutangamana na wenzako, kuungana na pia uneza pata watu ambao wanaweza kukusaidia pale so mazoezi yana manufaa mengi sana.

Katika kazi yangu, nimepata mafanikio mbali mbali ambayo ya menijenga kita alamu na kunipa uzoefu muhimu. Moja wapo ya mafanikio ni naojivunia zaidi niuwezo wakufanya kazi kwaufanisi na kwa kujitegemea. Huku nikitimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora unaoitajika. Kukitia hilo, nimeweza kujenga imani na heshime kutoka kwa wakubwa wangu kazini na pia wenzangu. Pia nimefanikiwa kuboresha ujuzi wangu wa kazi, hasa katika mawasiliano, kupanga kazi na kutatua changamoto zinazo jitokeza kazini. Kwa mfano kulikuwa na wakati nilipo kabiziwa jukumu lenye, shinikizo kubwa lamuda, lakini niweza kulikamirisha kwa mafanikio kwa kupanga muda vizuri na kushirikiana na wengine. Hilo lilinifunza umuhimu wa nithamu, ushirikiano na kujiamini katika kazi. Mafanikio mengine ni kwamba ni mewai kuchangia mawazo au mapendekezo ya liyo saidia kuboresha utendaji wa kazi. Hata kama haya kuwa makubwa sana ya li dhaminiwa naku na ya katekelezo. Jambo lilo nipa motisha na kunifanya nijione kuwa sehe mu himu yatimu. Pia ime nisaidia kukuza uwezo wangu wa kufikiri kwa kina na kutoa suluhisho Zaidi ya hayo nimefanikiwa kujifunza kutoka na changamoto na makosa badala ya kukata tamaa Kila changamoto imekuwa somo ambalo limeimalisha uzoefu wangu na kunifanya niwe mfanyikazi bora zaidi Kupitia mchakato huo nimekuwa kita alamu na hata kibinafsi Kwa ujumla mafanikio yangu, kazi ni siyot kuhusu vio au tuzo. Bali ni ukuaji wa ujuzi, kuongezeka kwa wajibikaji na kujenga sifa ya kuwa mtu wakuaminika na mwenye bidii.

Kwa kawaida chakula ninachokula, mara nyingi mchana ni chakula rahisi, lakini chenye kushibisha na kunipa nguvu mwilini. Mara nyingi huwa nakula wali au ugali ukiambatana na mboga, na proteini kama maharagwe, ndengu, samaki, mayai, au nyama kidogo, kutegemea kilicho siku hiyo. Aina ya chakula hunisaidia kuendelea na shughuli za mchana bila kuchoka haraka. Wakati mwingine, hasa nikiwa kazini au nikiwa haraka mimi huchagua chakula cha haraka lakini chenye afya kama wali na maharagwe, viazi au ndizi za kupika, yaani matoke Napenda kuhakikisha angalau kuna mboga kwenye sahani yangu kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri kiafya na kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Kuna siku ambazo chagua chakula kichepesi, kama chapati au mboga au mayai hasa kama asubuhi nilikula chakula kizito. Ninajaribu kusikiliza mwili wangu na kula kulingana na mahitaji yake siku hiyo. Lengo langu si kula tu kwa kushiba, bali kula chakula kinachonipa nguvu na kunisaidia kubaki makini. Kwa ujumla chakula changu cha mchana, huwa cha kawaida cha nyumbani na kinachozingatia usawa wa lishe. Sipendi sana vyakula vizito vya mafuta mingi mchana, kwa sababu vinaweza kunifanya njisikie mzito au kupunguza ufanisi wangu katika shuguli za siku ile.

Ndiyo mimi napenda kuivaa kofia lakini si kila wakati. Mi utanipata nikivaa kofia kulinga na hali ya mazingira. Kofia kwangu si kitu etini ya mtindo. Pale ni wina napenda kuivaa kulingana na mazingira ninayokuwa pia nahitumia kama kinga hasa wakati wajua kali. Au wakati wa baridi. Inanisaidia kujilinda dhidi ya jua na kunifanya njisikie. Huru zaidi napokuwa nje Pia napenda kofia kwa sababu huongeza kujiamini na kukamilisha mwonekano wa mavazi Kuna siku ambazo na hisi kofia inanifanya nionekane nadhifu au mtulivu zaidi Hasa ni kivaa mavazi ya kawaida kama t-shirt yo suruali haina kofia inaopeneda ni hile rahisi naisio na mapambo mingi ili iweze kuenda na mavazi tofauti Hata hivyo si kila mahali ninapenda kofia Kwa mfano ni kiwa ndani au kwenye mazingira rasmi uwe si wa lazimi, uo siwa wakati wakuvaa kofia ama kama kanisani, uwezi ingia kanisa ukiwa na kofia Kwa sababu ninapenda kuzingatis heshima na utamaduni wa mahali usika Hivyo kuvaa kofia pale inapofaa na inapokuwa na maana Ndiyo.

Kwa kiasi kikubwa, mimi huutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu. Mara nyingi, mimi hutumia kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi kwa ninao wapenda, simu za kazi, za nyumbani, wapenda, ninao wapenda. Na kuwasiliana nao kupitia programu kama whatsapp au barua pepe mawasiliano haya hunisadia kundelea kuwa karibu na familia, marafiki na pia kushughulikia mambo ya kazi bila usumbufu. Pia kutumia simu yangu sana kwa kupata habari na maarifa. Mimi huangalia taarifa za habari kusoma, makala au kutafuta majibu ya maswali mbali mbali mtandaoni. Simu imekua kama maktaba ndogo mfukoni na inanirahisisha kujifunza mambo mapya wakati wowote hata nikiwa safarini au nikisubiri mahali fulani. Simu pia inatumika kuonyesha mapya ya pahali ulipo na inasaidia mtu asipotee. Matumizi mengine makubwa ya simu yangu ni kwa burudani wakati wa mapumziko kuangalia video kusikiliza muziki au kuangalia mitandao ya kijamii kwa muda mfupi. Hii hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingi Zaidi ya hayo, mimi hutumia simu kwa kupanga maisha ya kila siku kama kuweka kumbukumbu za ratiba vikumbusho ama hata kufanya malipo na huduma za kifedha simu inanisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa kuepuka kusahau mambo mengi Pia natumia simu kupiga picha ili iwe kumbukumbu ya wakati tuliokua na wapenda simu pia inaweza tumika kama tool ya kufanya kazi mtandaoni.

Ndiyo, mimi hujaribu kugawanya taka zangu, ingawa sio kila wakati huwa rahisi kufanya hivyo kikamilifu. Kwa kawaida, mimi hutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka za plastiki au karatasi, ili iwe raisi kuzishugulikia au kuzitupa kwa njia inayofaa. Hii inanisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na pia kuchangia katika uhifadhi wa mazingira kwa kiwango changu. Naamini kugawanya taka ni jambo muhimu kwa sababu kupunguza kiasi cha taka kinachoishia, dampu na baadhi ya taka kama plastiki zinaweza kutumika tena. Pale inapowezekana mimi uhifadhi chupa za plastiki au makaratasi ili ziweze kurejelewa baada badala ya kutupwa ovyo. Hatua hata hatua ndogo kama hizi zinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa muda mrefu. Hata hivyo kuna changamoto. Hasaa pale ambapo hakuna mifumo rasmi ya ukusanyaji wa taka zilizogawanywa. Katika hali kama hizo, wakati mwingine mimi hulazimika kuchanganya taka lakini bado najitahidi kupunguza matumizi ya vitu vinavyotengeneza taka nyingi. Kama mifuko ya plastiki ya matumizi ya maramoja. Zaidi ya yote kugawanya taka kuna nifanya njisikia kuwa ninatekeleza wajibu wangu kama raia anayejali mazingira. Pia huwa inanifanya niwe makini zaidi na matumizi yangu ya kila siku. Nikifikiria mara mbili kabla ya kununua au kutupa kitu yoyote.

Mimi binafsi napenda aina mbali mbali za filamu, lakini ikiwa ningelazimika kuchagua, ningesema napendelea filamu za komedi na drama sababu ni kubwa, ni kwamba filamu za komedi hunipa burudani na furaha mara nyingi zikisadia kupumzika na kusahau msongo wa mawazo ya maisha ya kila siku. Kuona watu wakicheka na hadithi zinazopendeza hunifanya, nijisikie nimetulia na furaha ndani ya moyo. Kwa upande mwingine drama ni ya aina ya filamu ninayopenda kwa sababu hunigusa kihisia na kuniacha nikifikiria zaidi. Filamu hizi mara nyingi huwasilisha changamoto za maisha, mahusiano au maadili na kunisaidia kuelewa mtazamo wa wengine na kushirikiana kihisia na wahusika. Zinaweza kunigusa kwa njia ya kipekee na kuniacha nikiwa na kumbu. Kumbu au funzo la maisha. Hata hivyo napenda pia filamu za action Mara Church. Hasa pale ninapohitaji msisimko na mvuto wa kuwa na matukio ya ajabu na ya haraka. Zinasaidia kuchangamisha akili na kunifanya nisahau mambo ya kawaida kwa muda. Kwa kifupi napenda komedi kwa burudani, drama kwa hisia na funzo na action kwa msisimuko. Na kila ina hutoa kitu tofauti kinachonifanya nijisiki vizuri na kufurahia wakati wangu wakutazama filamu.

Mambo ya naonifanya ncheke ni changanya ya inanyingi, lakini kwa kawaida ni hali ambapo, ninapo naishaisia au kuona kitu cha kicheko. Kilicho wazi wazi kwa mfano, najichekea sana pale ninapo shulikiana na marafiki wangu katika michezo au mazungumzo ya kwaida ambapo ya mejake jeli nzuri, lakini siyo hatari. Kuna kitu cha kipeke kuhusu kucheka pale ambapo mtu anatoa hoja au kejeli kwa akili safi isiyo ya. Isiona kuumiza wengine jambuli nalofanya hali kuwa ya burudani na ya kupendeza. Pia nini ucheka pale nina poshudia hali zisizo za kawaida lakini zenye kejeli Kwa mfano mtu kujaribu kufanya kitu gumu lakini kwa bahati nasibu au Kwa ujinga kidogo. Ni mchezo wa kawaida wa maisha unaoleta kicheko cha asili. Cheka kicheko hiki situ kwa sababu ni jambo la kufraisha bali ni bali pia uchangia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie kutulia kwa muda. Zaidi yahayo kicheko kinaanzia pia ndani ya hali ya ubunifu. Na mbinu za kuchekesha filamu za komedi au video za mtandao zinaweza kunifanya nicheke sana Hasa pale. Inazotumia kijeli na za akili ya mchanganyiko wa kijeri na kustajabisha. Mara nyingi ufraisha kuona watu wakijaribu mambo mapia au wakiwa kwenye hali zisizo za kawaida ambazo hazikuwa na madhara yoyote Kicheko hiki ni chaasili na kinanipa furaha ya kweli. Kuhusiana na maisha kila siku na jichekea pia pale na fanya makosa madogo au Ilipotumia njia zisizo za kawaida. Za kutatua tatizo ni kama kutokea kisa cha kuchekesha ambalo linge jitokeza bila kutarajiwa na mara nyingi linakua kicheko cha kusisimua Asapa lina kushulikisha wengine Hiu ufanya kicheko. Kiwe kipeke cha kwa sababu kinatokea bila kutarajiwa na. Kinakumbushia furaha za utotoni.

Kitu ni nacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira yake ya kazi na namna watu wanavyo shirikiana kama timu moja. Kwanzia siku ya kwanza nilihisi kuwa shirika hili linadhamini watu wake. Sio tu kwa kama wafanyakazi mbali, kama binadamu wenye mawazo, hisia na malengo yao binafsi. Hali hii hunipa motisha kufanya kazi kwa bidii kwa sababu najua mchango wangu unatambulika na kuthaminiwa Pia napenda sana utamaduni wa uwazi na mawasiliano uliopo ndani ya shirika wakuu na wasimamizi wako tayari kusikiliza maoni, mapendekezo au hata changamoto tunazokutana nazo kazini Hii inanifanya nijisikie huru kutoa mawazo yangu bila hofu na inanisaidia kukua kitaalamu kwa sababu ninapata marejesho wa kujenga unaonisaidia kuboresha utendaji wangu. Jambo jingine linalonivutia ni msisitizo wa shirika katika kujifunza na kujiendeleza. Kuna fursa ya mafunzo kushirikishwa kwenye miradi mipya na wakati mwingine kupewa majukumu yanayonisukuma nje ya eneo langu la faraja Hii hunifanya njisikie kuwa shirika linawekeza katika maendeleo yangu ya muda mrefu si faida ya muda mfupi tu Zaidi ya hayo napenda madili ya dira ya shirika. Shirika langu lina malengo yaliyo wazi na linafanya kazi kwa kuzingatia uadilifu uwajibikaji na heshima. Kufanya kazi katika mazingira yenye maadili, dhabiti, hunipa, fahari kwa sababu unajua kazi ninayofanya ina mchango chanya kwa wateja na jamii kwa ujumla.

Ndiyo, mimi napenda kuimba Ingawa siwezi kusema mimi ni muimbaji wa kitaalamu Kuimba kwangu ni zaidi ya njia kujieleza na kujisikia huru kuliko kuwa juu ya jukwaa au kutafuta sifa Mara nyingi ni hujikuta nikiimba nikiwa pekee yangu Labda nyumbani, bafuni au nikiwa safarini Kwa sababu ni wakati ambao hakuna shinikizo na ninaweza kuimba kwa uhuru kabisa Kitu kinacho ninachokipenda zaidi kuhusu kuimba ni kwamba huunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Baada ya siku ndefu au yenye changamoto kuimba wimbo ninaupenda hunisaidia kutuliza akili na kubadilisha hali ya hisia Wakati mwingine hata sihitaji kuimba kwa sauti kubwa, hata kuimba taratibu huleta utulivu fulani ambao ni gumu kuelezea kwa maneno. Pia napenda kuimba kwa sababu huamusha kumbukumbu na hisia fulani. Kuna nyimbo ambazo zinanikumbusha, nyakati za furaha, marafiki, au matukio fulani muhimu katika mwesha yangu. Ninapoziimba nyimbo hizo, mimi huhisi kama ninarudi kwenye wakati ule, hata kama ni kwa dakika chache tu Hii inanifanye nijisikie karibu zaidi na hisia zangu na historia yangu binafsi Hata hivyo, si kila wakati mi naimba mbele ya watu, kwa kawaida huwa mwangalifu na mazingia Kwa sababu, najua si kila mtu anapenda kusikia mtu akiimba ovyoovyo Lakini nikiwa na marafiki wa karibu wa watu naojisikia huru nao Kuimba pamoja kunaweza kuwa jambo la kufurahisha sana na inaloleta ukaribu.

Mimi pangu ningesema ndoto yangu kubwa na kujenga maisha enye maana, utulivu na mchango chanya kwa watu wanaozii, wanaunizunguka. Siyo ni ndoto hii kama nikitu cha gafra au cha kupatika na varamoja. Bali, kama safari ya hatuwa kwa hatuwa ambayo inaniitaji kujifunza, kukua na kujitambua zaidi kila siku. Ndoto hii inanipa mwelekeo wa maisha na kunifanya njiulize mara kwa mara kama ninachokifanya leo kina nileta karibu na malengo yangu ya muda mrefu. Kwanza ningependa kufanikiwa kitaalamu, kitaaluma kwa njia mbao inaniruhusu kutumia ujuzi wangu kikamirifu na pia kujifunza mambo mapya. Ndoto yangu situ kupata kazi nzuri au kipato kizuri, bali kuwa mtu anayeshimika katika anachokifanya. Mtu ambaye kazi yake inaleta suruhisho au thamani halisi kwa wengine. Natamani kufanya kazi yambao inanipa kuridhika moyoni si mshaharatu. Pili, ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yalio na usawa. Natamani kuwa na muda wa kazi, muda wa familia, na muda wangu binafsi bila moja kuadhiri mwingine kupita kiazi. Ninaamini mafanikio ya kweli si pesa au vio pekee, bali ni wezo wa kuishi maisha enye afya, mahusiano mazuri na amani ya kili. Pia, ninaandoto ya kutuwa mchango kwa jami kwanjia yoyote itakayawezekana. Iwe ni kusaidia vijana kushiriki marifa ni rionayo au kuchangia katika kuboresha maisha ya watu wa kiwango fulani na tamani maisha yangu yawe na athali chanya. Hii unifanya ni hisi kuwa kuepo kwangu kuna mana zaidi ya maisha yangu binafsi. Zaidi ya yote ndoto yangu kubwa ni kuwa toleobola la mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe madili ni tamu, huruma na uthabiti. Natamani nitazama. Nikitazama nyuma miaka ijayo niwezo kusema kuwa nilijaribu kwa 30, nilijifunza kutoka na makosa na nilishi kwa uaminifu kwa ndoto zangu.

Ndiyo, mimi napenda kusikiliza redio. Ingawa si kila siku na si kwa muda mrefu sana. Kuna kitu cha kipekee kuhusu redio ambacho hakipatikani kirahisi kwenye mtandao wa kijamii au majukwaa ya mtandaoni. Redio hunipa hisia ya kuunganishwa na watu wengine kwa wakati mmoja. Kama vile kusikiriza kitu kimoja na maelfu ya watu bila kuonana. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu redio ni utoaji wa vipindi vya moja kwa moja. Unaposikiliza mtangazaji akizungumza kwa sauti halisi akitoa habari, muziki au hata maoni yake. Mi huisi kama kuna mazungumzo ya kweli yanayoendelea. Mara nyingi vipindi vya asubuhi hunifanya nijisikie nipo kwenye hali nzuri ya kuanza siku. Hasa vinapokuwa na mchanganyiko wa muziki nzuri na mazungumzo mepesi yanayochekesha Pia napenda redio kwa sababu hunisaidia kupata taarifa bila kuchoka macho. Nikiwa nyumbani, safarini au nikifanya kazi ndogo dogo, ndogo ndogo, kusikiza redio huwa kunaniruhusu kuendelea na shughuli zangu huku nikisikia habari, matangazo au mjadala wa kijamii. Ni njia rahisi ya kujifunza na kuburudika bila kuhitaji kuangalia skrini muda mrefu. Wakati mwingine, redio hunikumbusha nyakati za nyuma. Hasa jinsi ilivyokuwa muhimu sana kabla ya teknolojia ya simu janja. Hisia hiyo ya kumbu kumbu hunipa utulivu fulani na kunifanya niidhamini zaidi hata katika zama hizi za kidijitali. Pia kuna nyimbo au vipindi ambavyo siwezi kuipata kwa urahisi mtandaoni lakini navikuta redioni bila kutarajia. Jambo linalofanya kusikiliza redio kuwa na mshangao fulani.